Harufu gani unayoipenda? Harufu ninayoipenda ni ile ya chakula kwanza ule harufu wa pilau. Zile viungo vinavyovipikiwa pilau vinanukia tamu. Kama vile kina hileke nyanya kitunguu. Zikikarangwa zina lnukia tamu sana.